Je, unapenda kuvaa vipuli? Naamu, napenda kuvaa vipuli. Napenda kuvaa vipuli kwa maana ni sehemu moja ya kuyafanya mavasi yako yaweze kuingiana na yawe na urembo zaidi. Yaani napovaa, mfano, napovaa rinda la jekundu. Nikiongeza vipuli vya vyekundu pia. Nakamilisha vazi hilo, na nakua wa kupendeza sana, kwa hivo napenda sana kuvaa vipuli.

Nistadi gani muhimu kwa kazi yako? Nistadi gani muhimu kwa kazi yako? Nistadi muhimu zaidi kwa kazi yangu ni jinzi ya kuimarisha ujuwaji katika mitambo ya teknolojia. Yani kila kuchao, teknolojia inaendelea kuongezeka, inaendelea kudhamanika. Kwa hiyo ni jukumu langu kujua jinsi ya kutumia teknolojia hizo mpya ili niweze kujia jili katika siku zijazo.

Timu gani ya michezo unafuata? Timu ya michezo nayofuata sana ni mchezu wa kandanda au mchezu wa mguu na mpira au mpira wa mguu na timu ambayo naifuata naifuata Manchester United ni tiimu ambayo nimefuata kutoka mwaka wa elfu mbili ishirini na mbili na naipenda sana timu iyo imeweza kufanikisha na kushinda vikombe vingi na pia mipira mingi au michezo mingi.

Jambo gani la dini ni muhimu kwako? Jambo la dini ambalo ni muhimu kwangu ni kukuza imani yangu, yaani imani yangu isiwe imesimama tu. Iwe ni imani ambayo inaendelea kukuwa kila kuchao. Ini hata kama nitapitia changamoto wakati ukifika, imani yangu iwe kiwango cha kuwa ninaweza ninaweza kupitia katika wakati huo mgumu bila kutikizika. Naamu.

Unafanya nini wakati wa msongo wa kazi? Wakati mna msongo wa kazi, ninachofanya ni kuketi chini pekee yangu kwanza, kuandaa, kuandaa, yaani kuandaa listi ambayo, ina yale mambo ambayo ninafaa kuyafanya, ndiyo nijue pale ninapoanzia, na pale ninapofaa kumalizia. Ili nisije nikachanganyikiwa, na nikaacha kazi zingine bila kufanya. Naam kwa hivyo mpangilio kwanza, ndipo nianze kazi.

Msimu gani wa mwaka unaopenda zaidi? Msimu wa mwaka ambao ninaupenda zaidi ni Msimu wa summer au, Msimu wenye jua, sio jua kali lakini Msimu wenye jua naupenda Kwa maana ndio msimu ambao nafanya vacation yangu au ninapoenda kwa vacation yaani naenda kutembea naenda kuzuru sehemu kadha za nchi yangu na nchi ya nje ya nchi yangu. Huwa naenda kuogelea baharini na inarusu mambo mengi ya kufanywa nje.

Unafanya nini wakati unahitaji msaada kazini? Unapoitaji msaada kazini, kwanza ninakikisha najua ni msaada wa aina gani? Ndipo kisha nitafute mtu ambaye atakayenisaidia, yaani niitishe usaidizi kwa wafanyakazi wenzangu, au kwa rafiki zangu wa pale kazini, au hata kwa wale wenye vyeo vikuu, au viongozi wangu. Unapoitisha msaada huwa na, nahakikisha nimeshukuru baada ya kupokea msaada huo, na kuakikisha wakati mwingine pia mimi naweza kupatiana msaada kwa wengine.

Mchezaji gani wa mchezo unayempenda? Mchezaji wa mchezo ambae ninayempenda ni mchezaji wa mpira wa kadanda au mpira wa mguu anayeitwa mchezaji wa wa kadanda ya timu ya Manchester United. Mchezaji huu anayeitwa Pablo nampenda sana maana. Na amecheza na kusaidia timu yetu kuweza kushiriki na kuwa na vikombe vingi.

Unatumia kompyuta kwa nini zaidi? Natumia kompyuta zangu zaidi kwa kuandika kazi zangu za shuleni. Ni mimi ni mwanafunzi wa chuo kikuu kwa hivyo nahitajika kuandika vitu vingi sana. Kwa hivyo wakati nimepewa kazi za shuleni, kazi za ziada na projekti na makazi za ziada, huw natumia kompyuta yangu kuandika. Lakini wakati mwingine huwa naitumia kuangalia vipindi na mambo mingine tu ya kujiburudisha.

Unafuata matukio ya kimataifa, naam. Matukio ya kimataifa ni mambo ya kuvutia sana. Yaani yananivutia mimi kimawazo. Kwaivo huwa naifuatilia sana. Mambo kama vile usimamizi wa serikali, yanayojiri katika serikali yetu, uongozi wa serikali yetu, upingamizi wa serikali na au mengine yote ya kimataifa huwa nayafuatilia sana. Ili nijue mwelekeo wa maisha.

Ni malengo gani una kwa kazi yako? Malengo ambayo ninayo kwa kazi yangu sasa hivi ni kujifunza kuweza ni kujifunza kufanya ni kujifunza kufanya au kutumia mitambo ya kompyuta kama vile AI au naam AI napasa kujifunza mambo haya kukamia kwa mwaka mmoja ujao ili niweze kutumia vifaa vya kompyuta au vifaa vya teknolojia katika mambo ya kazi au shughuli za kazini.

Je, unapenda maua, naam, nayapenda maua, napenda maua ya waridi sana, yani kuliko maua mengine yote, napenda maua ya waridi maana, yananikumbusha, jinsi maisha yalivyo, yani maisha marembo, lakini yana miiba ya kwake, na miiba hiyo inaweza kukuchoma, ili ufikie urembo wake. Maana ua la waridi lina urembu wake ila pia lina miiba yake ambayo inaweza kukuchoma.

Unapangaje wiki yako ya kazi? Mwanzoni mwa wiki huwa naketi chini na kuangalia yale ambayo nafaa kuyatekeleza katika kufikia mwisho wa wiki. Nayaandika chini na kuyapangia wakati mwafaka wa kuyatekeleza ili wiki ifikapo mwisho upate nimeyakamilisha yote kwa wakati ufao na nipongezwe na viongozi wangu. Hili linanisaidia kuwa na mpangilio kazini nina hakikisha kwamba sipotezi wakati kazini na pia sichanganyikiwi.

Je unapenda kuogelea Naam napenda kuogelea Asa wakati wa jua katika msimu wa jua Huwa napenda kuogelea kama njia moja ya kujizuia na kushikwa na joto jingi au njia moja ya kujipunguzia jotu mwilini Unapenda kuogelea pia kama njia moja ya kujiburudisha Maana kuogelea kwenye maji unafanya mawazo yanakuwa na utulivu na unaweza kufikiria vizuri kwa kina.

Unapenda kuenda madukani lini? Kibinafsi huwa napenda kuenda madukani wakati wa jioni. Wakati wa jioni ndipo ambapo hakuna msongamano sana wa watu wa watu sana na vitu vingi ndivyo ambako wakati ni wakati ambako vimeshuka bei yani sio ile bei ghali ya asubuhi wakati siku inaanza wenye wanapenda sana kuenda wakati wa jioni na pia unapata kuna upepo mwanana ambapo unaenda, unanivutia vile na naweza kupumzisha mawazo.

Umewahi kusafiri mahali pazuri? Naam, nimewahi kusafiri mahali pazuri. Mwaka huu, katikati mwezi wa februari, niliupata chanzo cha kusafiri kuenda nchi ya Kenya, sehemu ambazo ni zenye bahari au lift valley Nilitembelea ziwa Bogoria, ziwa Nakuru, ziwa Naivasha, ziwa Elementaita, na mazima ziwa mengine pale kwenye lift valley. Niliji bak nilijiburudisha sana na nilifurahi kuouna ndege wengi na wanyama pori wengi.

Unapenda kula wapi nje au nje ya nyumba na napenda kula kwenye hoteli fulani pale kwenye mkataba fulani pale kwenye karibu na shule yetu mkataba huu Unavyakula vya aina nyingi na pia wahudumiaji wao wana tabia nzuri na wana wana wanahudumiaji mzuri kwa watu kwa kwa watu wao yaani unapoenda pale utakavyohudumiwa utafurahi tu.

Ulifanya nini ya asubuhi hii niliamka masaa ya saa kumi na moja Nikaoga na kupiga mswaki na kufanya mambo mengine ya kiafya yawe ya kujistaarabisha Kisha nikasoma mpaka, naam mpaka saa moja, nikanywa kiamsha kinywa changu na nikaondoka kwenda shuleni kufanya mtihani ambayo nilikuwa nao. Nikafanya mtihani kutoka saa mbili mpaka saa nne kisha nikarudi chumbani kuendelea na kazi zangu zingine.

Unaanza aje mradi mpya wakazi? Unapopata mradi mpya wa kazi? Huwa na kitu cha konza nincho ufanya ni kusoma kuhusu mradi huwo, yani nafanya research kwa kina, yani niweze kuwelewa unahusu nini, unafanywa vipi, unamaitaji yapi, itaitaji nguvu na wakati unautoshana vipi, na baada ya kuelewa haya, sasa naweza kujitumbukiza kwenye mradi, na kuanza kazi zangu.

Niambie kuhusu chakula chako unacho kipenda zaidi chakula ninachokipenda zaidi ni chakula ni kuku na chapati Yaani supu ya kuku kuku iliyo pikwa vizuri au kuku iliyo chomwa kwenye mafuta na chapati Chakula ninachokipenda zaidi cha pili ninachokipenda zaidi ni chips yaani viazi vilivyo katwa katwa kwenye vilivyo katwa katwa vipande vidogo vidogo kisha vikatumbukizwa kwenye mafuta mengi na vikachemshwa pale na vikitiliwa pale na kuku iliyo tumbukizwa kwenye mafuta huwa navipenda sana.

Unataka kufikia wapi katika kazi yako? Nataka kupandishwa cheo kuanzia niliko mpaka nifike katika kiwango cha msimamizi mkuu yaani CEO. Na naamini sana naweza kupanda katika cheo mpaka nifikie pale maana najitahidingi kwenye kazi. Wanasoma mambo mapya ambayo yanayojitokeza kazini na kuhakikisha nimejifunza mambo mapya kama vile teknolojia, AI na jinsi ya kufanikisha kazi zangu na mambo mingine mingi.

Jee umewai kutembelea ziwa au mto naam mwaka huu mwezi wa februari nilipata chanzo cha kwenda kutembelea maziwa katha katika nchi ya kenya nilitembelea ziwa kama vile Bogoria, ziwa ambalo lina wanyama na ndege wengi, nilitembelea ziwa kama vile naivasha nakuru na maziwa mengine matatu kama vile elementaita, maziwa haya yana wanyama wengi na yanavutia sana.

Unafanya nini kila jioni kabla ya kulala? Kila jioni kabla ya kulala nacho kifanya kwanza nikunywe kuhakikisha nimekunywa kikombe cha maji moto Alafu huwa nafanya kuomba kisha nafanya kusoma kusoma somo la spanish yani kuna lugha nyingine mpya ambayo naendelea kujifunza kwa hivyo huwa naenda naelekea pale kwenye mtandao kujifunza lugha hiyo na huwa nafanya mazoezi yangu kadhaa kisha naingia kulala.

Natumia wi-fi au data ya simu Matumiseiyangu yanategemea niko katika simu gani yaani mfano nikiwa nikiwa nyumbani hapa nikiwa nyumbani pale kwenye amna wi-fi huwa natumia data ya simu lakini nikija kwenye jiji kuu huwa natumia wi-fi maana imelipiwa kwenye nyumba tunapolipia chumba chetu huwa tunalipia pia wi-fi kwa hivyo badala ya kununua data ya simu huwa natumia tu wi-fi.

Jee, unapenda kunywa maziwa? Naam, napenda kunywa maziwa. Kwanza maziwa yana manufaa mengi ya kiafya kama vile. Yana madini kama vile calcium na mengine mengi, pia maziwa. Ni njia moja ya kufanya mtu waweza kukua haraka, yaani hata kama kuna kunona, ianasaidi mtu kunona haraka. Unapenda kuyanywa maziwa wakati wa asubuhi, kabla nianze kazi yoyote, au kabla nifanye chochote au nile chochote.

Unapendelea mahali pa kime yao mahali pa kelele Napendelea mahali pa kimya Yani hata ninapo ishi nako ishi chumba changu kiko kwenye sehemu ambayo inautulivu kabisa na huwa naishi peke yangu siishi na mtu yeyote Ndiyo niweza kupata ule utulivu ambayo na mimi na utamani sana ili niweza kufankisha kazi yangu na mipango yangu nikiwa kwenye sehemu za kelele huwa hasira zangu zinapanda na pia sijiwezi kufanya au kufanya shuguli yoyote kwa hivyo sehemu za kimya tu.

Jee unapenda kusikiliza redio Naam napenda kusikiliza redio napenda kusikiliza redio wakati wa jioni ambapo nimetoka kazini na najiburudisha tu nyumbani huwa naweka mziki au vipindi vyovyote Jee unapenda kusikiliza redio naam napenda kusikiliza redio napenda kusikiliza redio wakati wa jioni ambapo nimetoka kazini na najiburudisha tu nyumbani huwa naweka mziki au vipindi vyovyote.

Unapenda kucheza au kutazama michezo? Napenda kucheza kuliko kutazama michezo Lakini wakati mwngine kutazama michezo pia kuna burudisha Kwa hiyo ninafuatilia niko katika ali gani au niko katika hisia zipi Kuna wakati ambapo kucheza ndio kunanipendeza au ndiyo kunanivutia na kuna wakati ambapo kutazama tu ndiyo kuna nivutia kuliko kucheza.

Niambie kuhusu ujuzi ungependa kujifunza. Ujuzi ningependa kujifunza ni ujuzi wa ushonaji. Ningependa kujifunza ushonaji, ndio niweze kujigharimu maishani yaani niweze kutumia ujuzi huu kama njia ya kutengeneza hela zangu pale kando kando na kazi zangu za kawaida. Pia ningependa kujua kushona ili niweze kujishonea nguo zangu na ili niweza kung'ara na kushonea familia yangu pia.

Jee umewayi kulima na nimewayi kulima na huwa napenda sana kulima Nikiwa mashambani pale nyumbani uo nalimanga Nalimanga mboga mbalibali kama vile manangu sukuma karoti Kabeji na mboga zingine uo pia tunalima matunda na tunalima mimea mingine kama vile mahindi Marage na kama tunda mingi mingi.

Niambie kuhusu timu bora ya mpira wa kiragbi wa kimarekani timu zuri ya mpira wa kiragbi ni timu inayoiitwa sparrow napenda timu hii ya maana wameweza kushinda vikombe vingi wanawachezaji wakali au wachezaji wazuri na pia wanavutia sana.

Una kumbukumbu gani nzuri za shule? Kumbukumbu nzuri za shuleni ni kama vile siku ambayo niliweza kukua wa kwanza kabisa katika mitihani. Yani mwenyewe sikutarajia mitihani hiyo, nitaipita vile na niliifanya kwa michezo mingi yani Lakini wakati huo, huwa nilikuwa nimezoea kutangulia, lakini siku hiyo nilikuwa nimefanya mitihani kama michezo, lakini nikatangulia, nilitunukiwa zawadi nyingi, nikapongezwa, na leo hivi niko mahali niko kwaababu ya siku hiyo.

Jee, unapenda kukimbia? Sipende kukimbia. Kukimbia kunanifanya huwa kunanifanya nitoe jasho na mimi jambo ambalo nalichukia kuliko chuchote ni kutowa jasho. Kwa hivyo sipende kukimbia. Kama nataka tu kufanya mazoezi yangu, huwa nayafanya kwa kutembea, au kwa kufanya mazoezi mengine kama bila squats na kuinama, kurukaruka na mengine. Lakini kukimbia, sijawahi kupenda kukimbia mie kukimbia kuna nifanya ni toa jashu.

Unafanya nini kuongeza uzalishaji wako? Uzalishaji wangu nachofanya kuongeza ni kwa ku mwanzo kutia bidii kazini, yani kazini popote ninapojipata huwa natia bitii. Pili, naendelea kufuata degree au kusomea degree ambayo, naendelea kusomea sai degree ya uwalimu. Tatu, naendelea kujifunza mambo mengine kama vile lugha ya tatu au lugha ya nne, mana saa hizi naongea lugha tatu, lugha ya nene. Na pia uwa naendelea kusoma vitabu vingine vyovyote.

Je umewahi kufanya kazi ya kujitolea? Naam nimewahi fanya kufanya kazi ya kujitolea miaka miwili iliyopita wakati nilikua mwanafunzi wa chuo kikuu mwaka wa kwanza niliweza kujitolea kufunza shule fulani ya pale nyumbani. Nilijitolea kwa maana shule hiyo ilikuwa haina mwalimu yeyote wa kuwafunza watoto wa chekechea na nilijitolea na nikafunza kwa muda wa miezi mitatu bila malipo yoyote na mwishoni watoto walifaulu na wakapita mitiani na shukrani zao tu ni malipo yalikuwa ya kutosha kwangu.

Je, unakumbuka gani, una kumbukumbu gani ya kutisha? Kumbukumbu ya kutisha kwangu ni siku ambayo nilikuwa mgonjwa, ni siku ya kwanza ambayo macho yangu yalitoka nje. Siku hiyo nilikuwa mgonjwa, nilikuwa tu niko sawa kuanzia siku nzima, lakini ilipofika usiku. Macho yangu yakaanza kuniuma, kisha yakaweza kutoka nje. Niliogopa sana nikadhani sitawahi kuona tena lakini mungu aliye mwaminifu alinisaidia na nikaponywa hospitalini.

Unajilindaje kutoka vitisho vya mtandao Mwanzo huwa siweki picha zangu kwenye mtandao Pili siweki mambo ambayo hayahusu watu wengi kwenye mtandao kama vile familia yangu, mafanikio yangu mambo ambayo yananisumbua au mamba ambayo mapungufu yangu Maana mambo mengine ya kadhali ambayo hayahusu mtandao Kwa hivyo, watu wanakua na mambo yani hawana kile ambacho watakutumia kutishia Naam kumaana hawajui hawawezi haribu kila hawawezi haribu kile hawajui.

Unajihisi vipi kuhusu tathmini za kazi tathmini za kazi ni mipangilio ya muhimu maana Hapa nipo unapata kujifunza na kujielekeza kuhusu mabadiliko kwenye dunia kila kuchao dunia ina badilika na usipo badilika nayo uwezi kujifunza na usipo jifunza uwezi kuwa kwa hivyo kama njia moja ya kukua ni kuhusu tathmini kupitia tathmini za kazi ni.

Mkate wa aina gani unaupenda? Naupenda mkate mweupe Yaani aswa mkate ambao unasiagwa na kampuni inayoitwa Superloaf. Naupenda mkate huu maana una sukari nzu una sukari kadili sio ni nyingi sana wala sio kidogo sana una manufaa ya kiafya huwa inaaja ikiwa ikiwa pale fresh na naipenda sana mikate hii kwa maana ni mitamu Naam.

Unapenda kuvaa nguo za aina gani? Nguo ambazo napenda kuzivaa ni sketi na suruali ndefu. Napenda kuvaa sketi wakati ambapo naenda mahali penye kama vile kazini, kanisani na kwingine. Napenda kuvaa suruali ndefu wakati ambapo naenda shughuli zenye hazihitaji mambo mingi kama vile shuleni, darasani na mambo mengine. Huwa napenda kuvaa marinda wakati wa jua kali wakati wa jua ili kuweza kujizuia kushikwa na joto.

Mwezi gani wa mwaka unaupenda zaidi Mwezi naupenda zaidi kuliko miezi yote ni mwezi wa disemba Maana unasherehe nyingi unasherehe ya christmasi unasherehe ya kutayarisha mwaka mpya Unasherehe za wapendwa wangu walio zaliwa wawili mama yangu na kaka yangu na pia naupenda mwezi mwingine ambao naupenda ni mwezi wa september ndo maana ndo mwezi nilio zaliwa Hata kama ni mwezi ulio kauka ambao hauna pesa nyingi huwa naupenda.

Unapenda kutumia muda wa familia yako vipi Tunapo kuwa na familia yangu kama niko na watoto napenda kuweka michezo au tunacheza michezo yoyote kama vile michezo ya vidole michezo ya macho na michezo mingine au tukiwa na watu wazima huwa tunatumia kupiga wakati huu kupiga gumzo au kutazama televisheni au filamu yoyote kwenye televisheni Pia nikiwa na watoto wa tunatazama video za katuni.

Jee wewe ni mtu wa kuchelewa au kuwai kuchelewa sana sana siku nyingi hata kama na jaribu kuwai huwa nafika nikiwa wa nimechelewa lakini sio tabia nzuri maana imeniweka kwenye shinda nyingi mara nyingi nimepoteza chabia vianzo vyangu maana nilichelewa kwenye nilichelewa kuhudhuri au kufika mahali kwa hivyo na jaribu kujikabithi au kujituma ili niweze kuangukia au kuingia kwenye sehemu ya wanao wahi mapema.

Ugependa kutembelea mji gani duniani?. Mji ambao nigependa kuutembelea duniani ni mji ambao unaitwa paris na kwa Kwa kusikiza kwangu au mambo ambayo nimeyaona kwenye mtandao ambao watu wamekuwa wakiyasema kuhusu mji huu ni kuwa huu ni mji ambao unavutia sana na pia unamandhari mazuri na ni mji ambao unatembelewa sana na wageni wengi kutoka popote pahali pegi duniani Pia nigependa kutembelea mji ambao unaitwa yu Newyork ambao wa wa wa wama watu wengi wanaishi.